Ninapenda mwezi wa disemba zaidi. Ninapenda disemba kwa sababu mara nyingi inakua napata mapumziko. Nakua nikitumia muda na familia na nakuwa nikisherehekea sikukuu. Pia hali ya hewa huwa nzuri na kuna furaha nyingi. Kwa hiyo, mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba.

Ninatumia usafiri wa uma. Hasa matatu kusafiri kila siku. Ninakuwa nikichagua matatu kwa sababu ni rahisi kupata. Na inanifikisha haraka na inanisaidia kufika kazini au kwenye shughuli zangu kwa wakati. Wakati mwingine, nikihitaji umbali mfupi, ninakuwa nikitembea kwa miguu.

Ninataka kuendelea kukua na kufika kiwango cha juu zaidi katika kazi yangu. Ninajiona nikijifunza ujuzi mpya kila wakati. Nikiboresha uwezo wangu na nikichukua majukumu makubwa zaidi. Pia ninataka kuwa mtu wa kuaminika kazini. Anayetoa matokeo mazuri na kusaidia timu kufanikiwa. Kadiri muda unavyoendelea. Ninataka kufika nafasi ya uongozi au utaaluma wa juu. Ambapo inakuwa nikiongoza wengine. Nikitoa mawazo na nikichangia maendelea ya shirika. Kwa jumla, ninataka kufika mbali katika kazi yangu kwa kujifuza, kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kujiboresha.

Ndiyo, ninapenda andithi za ajambu. Ninapenda kusoma kusikiriza andithi za ajabu kwa sababu zinanifanya nitumie mawazo, zinanipa burudani na zinanitoa kwenye mawazo ya kawaida. Ninapokuwa nikisoma andithi kama hizo, ninajikuta nikifuatilia kwa makini na nikitamani kujua kinacho fuata. Kwa hiyo, ninapenda andithi za ajabu kwa sababu zinanivutia na kuniburudisha.

Ninatumia kompyuta kufanya kazi na kujifuza zaidi. Mara nyingi ninakuwa nikitumia kompyuta kuandika kazi, kufanya utafiti na kusoma taarifa mbali mbali. Pia ninaitumia kuwasiliana kwa barua pepe au mitandao ya kazi, na wakati mwingine kujiendeleza kielimu kwa kujifunza mambo mapya mtandaoni. Kwa hiyo, ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi, masomo na kujiongeza ujuzi.

Ninakunywa maji kama glasi sita hadi nane kwa siku. Ninajitahidi kuwa nikinywa maji mara kwa mara, hasaa asubuhi, mchana na baada ya kufanya kazi ya mazoezi. Nakuwa nikifanya hivyo ili kujiweka na afya nzuri, kuongeza nguvu na kusaidia mwili kufanya kazi vizuri.

Napenda sanaa ya muziki na uchoraji. Napenda muziki kwa sababu unanifanya njisikie vizuri, unanituliza na unanipa nguvu. Wakati huohuo, ninapenda uchoraji kwa sababu ninakua nikifraia, kuona ubunifu, rangi na ujumbe unaoelezwa kupitia sanaa. Kwa hivyo, ninapenda sanaa ya mziki na uchoraji kwa sababu zinanionyesha ubunifu na hisia za watu.

Ninasharekea mwaka mpya kwa kuwa nikikaa na familia au marafiki. Nikishukuru kwa mwaka uliopita na nikijiwekea malengo mapya. Mara nyingi ninakua nikila chakula cha pamoja. Nikizungumuza na kucheka wakati mwingine nikisikia mziki au kutazama fataki. Pia ninakuwa nikitafakari mafanikio na changamoto. Na nikijiandaa kuanza mwaka mpya kwa nguvu mpya.

Ninapenda nyama ya kuku zaidi. Napendelea kuku kwasababu ninakuwa nikihisi ni laini na rahisi kuliwa. Napia ninauona unaendana vizuri na vyakula vingi kama vya wali au ugali. Mara nyingi ninakuwa nikichagua kuku, iwe wakukaanga au wakupikwa kwa mchuzi ya ninaufurahia sana.

Mara nyingi wikiendi, ninakua nikipumzika na kutumia muda wangu vizuri. Ninakuwa nikikaa na familia au marafiki, nikitazama filamu au nikisikiliza muziki. Wakati mwingine inakuwa nikisafisha nyumba. Nikifanya maandalizi ya wiki inayofuata, au nikitoka kidogo kupata hewa. Kwa ujumla, wikiendi ninakua nikipumzika, nikijiburudisha na nikijandaa kwa wiki mpya.

Ningependa kutembelea piramidi za misiri. Nimekuwa nikivutiwa sana na historia yake. Ikijifuza kuhusu ustaarabu ya kale, nikiona kwa macho yangu majengo ya kiistoria yaliodumu kwa maelfu ya miaka. Pia, ningekuwa nikipata uzoefu wa kipekee wa kujua maisha ya watu wa zamani. Kwa hiyo, ningependa kutembelea piramidi za misiri kwa sababu zinawakilisha istoria, maarifa na ubunifu wa mbinadamu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo hunijia mara kwa mara kwa sababu naona biashara kama njia ya kujitegemea, kutumia vipaji vyangu na kujiongezea kipato. Ninapofikiria kuanzisha biashara. Huwa naangalia kwanza ni tatizo gani lililopo katika jamii au ni hitaji gani ambalo alijashugulikiwa vizuri. Kisha nafikiria ni namna gani naweza kutuwa suluhisho kupitia biashara. Pia huwa nafikiria kuhusu changamoto zinazoweza kujitokeza kama mtaji, ushindani na usimamizi wa biqshara. Lakini hilo alinivunji moyo bali hunifanya nipange vizuri zaidi. Naamini kuwa kwa mpango vizuri, nidhamu na kujifunza kutoka kwa wengine waliopita njia hiyo. Kuanzisha biashara kunaweza kuwa hatua muhimu ya kujenga kiuchumi na kufikiria malengo yangu baadaye.

Mimi napendelea kitanda kizuri ambacha ni chastaree na kinasaidia usingizi mzuri. Kitanda kizuri kinanifanya nijisikie vizuri kupumuzika vizuri mwili na akili. Na kuamuka na nguvu za kutosha kwa siku inayofuata. Kwa upande mwingine, kitanda kingumu sana kicha kicha niwezesha kulala vizuri. Kwa hivyo, napendelea usawa kati ya bgumu na staree ili usingizi uende vizuri na mwili usipoteze raha.

Mimi napenda kula chakula cha jioni ambacho ni chenye afya lakini pia kitamu. Kama samaki au kuku wa kukaanga kidogo, kisha kikiwa na mboga na wali au ugali. Napenda chakula kisichokua kizito sana ili niwezi kulala vizuri bila usumbufu. Pia kati mwingine napenda kula vyakula vya kifamilia. Au vya kitamaduni ambavyo vinanifanya jisikie vizuri na kuniridhisha mwili na akili mwishoni mwa siku.

Napenda kinywaji cha baridi kama vile maji ya barafu, juisi ya matunda au soda kidogo. Napenda vinywaji hivi kwa sababu hunifanya jisikie safi na kupumzika mwili hasa baada ya shughuli za mchana wakati wa joto. Pia kinywaji baridi hutoa raha kidogo na kinaongezia furaha ya kula au kupumzika.

Kumbukumbu nzuri zaidi ninayoku kutoka utotoni ni ile nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu kwenye shule ya awali na sehemu za jirani. Nilipenda sana siku hizo kwa sababu tulikuwa huru kucheza, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mbio za kuwamia kamba na michezo ya jadi ya watoto. Kila siku ilikuwa na furaha na kelele na mara nyingi tulicheka sana bila kufikiria chochote kingine. Pia kumbukumbu hio inajumuisha wakati nilipokuwa na familia yangu. Hasaa likizo za siku kuu au wikendi, ambapo tulikuwa pamoja, kucheka na kushirikiana kwenye shughuli za familia. Kumbukumbu hizi zimenifanya nijisikie furaha ya utoto, ushirikiano na upendo wa familia na marafiki. Na zanifanya pia, nitambue dhamani ya urafiki na heshima katika maisha ya baadae. Hizi kumbukumbu zipo ndani ya moyo wangu na kila nikizikumbuka hunipa hisia za furaha na unafuu wa ndani.

Mimi mara nyingi huanza siku yangu kwa kula chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe. Kwa kawaida, napendelea kula mayai, ugali, mdogo, chapati kidogo. Pamoja na chai au maziwa, chakula hiki hunipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Kunisaidia kushugulikia masumo au kazi za asubuhi kuwa umakini. Na pia kunifanya nijisikie vizuri mwilini. Pia, mara nyingine napenda kuongeza matunda kama ndizi au chungwa. Kwani yanatoa vitamini na nguvu za ziada. Kwa ujumla, chakula cha asubui ninacho kipenda ni kile kinacho nipanguvu, tutulivu na kuanza siku kwa furaha.

Napenda kuchora. Kupaka rangi kunanipa nafasi ya kunjielezea kwa umbunifu, kunafanya njisikie mutulivu, punguza msongo wa wa mawazo, pia hunifundishe uvumilivu na umakini. Kila mchoro, unaitaji muda na kuzingatia maelezo. Jambo linalonifanya nifuraie, njisikie huru na kufurahia kile ninachokifanya.

Unapotaka kustarehe, mimi hujipatia muda wa kupumzika na kufanya mambo ambayo hunifanya nijisikie huru na furaha. Kwa kawaida, napenda kusoma kitabu kizuri, kutazama filamu au vipindi vya burudani, au kucheza michezo dogodogo kama mpira wa miguu au kucheka na marafiki. Wakati mwingine, pia napenda kusikiliza muziki, kunywa kinywaji baridi, au kutembea kidogo nje ili kupumua hewa safi. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunilisha furaha ya ndani na kunifanya nijisikie mtulivu mwili na akili. Kwa hivyo, kustarehe kwangu kuchukua muda wa kujituza, kupumzika na kufurahia maisha kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kula popcorn kwa sababu ni chakula chepesi na cha kuburudisha. Mara nyingi napenda kula popcorn ninapotazama filamu au nikiwa napumzika. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru na kuongeza furaha ya wakati huo. Pia napenda jinsi popcorn zinavyokuwa rahisi kula na hazinisumbui tumbo. Kwa ujumla, kula popcorn hunipa burudani ndogo na kunafanya muda wa kupumzika uwe wa kufurahisha zaidi.

Nyeusi tititi.

Sielewi unacho zungumzia.

Uwaja wa Dege ni mkubwa.

Rangi ya chungwa ni samawati.

Mara kwa mara nitawatembelea.

Baridi kidogo imezidi.

Ninaamini kuwa kazi ni mzaidi ya kipato, ni njia ya kujitambua. Kila siku ninajifuza, narekebisha makosa na kuboresha mjuzi wangu. Nidhamu, muda na wajibikaji uniongoza. Nikiwa tayari kushirikiana, kusikiliza na kutafuta changamoto, naleta dhamani kwa timu, malengo yangu niwazi. Kutowa matokeo mbora, kukue kitaaluma na kujenga uaminifu wa kudumu kwa wateja na jamii. Kwa bidii thabiti, maadili imara na mawasiliano wazi inaongeza tija inaheshimu muda kujifunza haraka na kukabiliana na mabadiliko kwa utulivu busara. Na ari chanya kila wakati wowote.

Lazima niandae orodha ya maitaji ya wiki zima tunaitaji unga mafuta chugari na chumvi mbonga zinaitanjika kila siku nitanunua kabichi karoti na vitungu nyama kwa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha samaki pia ni mzuri, tutakula siku moja au tatu mayai ni muimu kwa watoto nitanunua ludo moja matundo kwa watoto machungwa na maembe hapo sokoni sasa. Je, ninapesa za kutosha ebu niesabu, labda shilingi elfu kumi zitatosha, nikienda asubui mapema, nitapata vitu vipya na bei zuri.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

Saasaba asubuhi teari, lazima niondoke nyumbani sana, nane. Nimeonga na kufa nguo, je, nimekula kitu. Nathani nitakula mukate na chai haraka, sina muda kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo, inamambo mengi ya kufanya. Mukoba wangu kuhapi, ah, uko mezani. Nimetia kila kitu ndani, simu, funguo na pesa. Kiondoka sasa, nitafika kweli kwa wakati. Ngari linataka mafuta, nitanunua jiani, ambu niende haraka, trafiki itakua nyigi, siku njema inaza na mpango mzuri.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda mziki wa zamani. Ulio wa mababa zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Zinaburudisha moyo. Huwa nasikiliza rumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo. Kwemye simu yangu. Nitachagua wimmo wa kupendeza. Niusikilize ukijirudia. Mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na uzuni. Mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha inakuangezea, leo ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani, hakuna mtu anaona, nitafuraia bila aibu.

Ninahisi usingizi sasa, saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi ni nimezima taa zote na kufunga mulango nje. Nimeweka kengele ya saa ine ya asubuhi embu niangalie ndiyo. Imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchocha. Mwili unaitaji kupu muzika. Kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu usiku mwema.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko na miti mingi nitachukua maji. Nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema. Nathani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki nzima nitangeneze tabia nzuri.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

Nina njaa sana. Je nipike nini leo? Kuna wali na maharage hapa jikoni. Au nipike pilao. Lakini inachukua muda murefu. Nathani nitafanya kitu raisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma viyazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Spendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Nitafurai. Ninahitaji kuanza kuanda mapema kabla wanjaje kutoka shule. Kazi ya kupika ni zuri. Lakini leo ni mezeeka kidogo.

Napenda kupanda mboga shambani, hiyo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakaa vizuri, tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikua, ni kama kulea watoto, lazima ninyunyuzie maji leo jua limekuwa kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeivaa. Naomba nipande pia maua mengine. Ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Nje, niendesha ngari au nichukue mbasi. Ngari lina tatizo kidongo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani ngari ni bora. Nitakuenda ndukani kununua vitu vingi. Baanda ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgojwa. Ni lazima nimpingie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninaitaji pia kununua ndawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri, embuni niandike orodha, nisiko sahau kitu chochote.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

Napenda kupiga picha za mazingira. Leo nitachukua kamera yangu niende ziwa. Kuna mandhari zuri uko. Miti mingi na ndege jua linapooza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Rangi za anga hubadilika. Ziwa linaakizi kila kitu nitapiga picha nyingi kisha nitaketi na kuchagua bora zaidi. Shuguli hii inanipa furaha kubwa. Ninasahau masumbufu ya kila siku. Tunafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni ionyeshe kazi yangu. Labda watu watapenda. Kila mtu ana kipaji chake. Changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.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

Nywila zangu ni changamoto kubwa, ni na akaunti nyingi sana, kila moja inahitaji nywila nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe, nitatangeneza nywila tofauti kwa kila akaunti, lakini nitazikumbuka je zote. Labda niandike mahali salama, amanitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama, zinakumbuka zote kwa ajili yako. Tutajaribu moja lazima pia nibadilisha nywila mara kwa mara. Kila miezi mitatu. Usalama wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mitandaoni wako kila mahali lazima ni jilinde na data yangu.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimununua jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumutia latha. Je, niandae ungali au wali. Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nita kata vitungu vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wale wa haraka sana, chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi, nitaita wote tulale, pamoja.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

Nimerudi nyumbani baanda ya siku defu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Nina uchovu lakini lazima niandae chakula. Nitambadilisha nguo kwanza. Nivaye nguo za nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakula. Kuna wali wa jana. Nitaupasha na mayai. Raisi na haraka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Mbaanda ya kula. Tutasafisha viombo pamoja. Nitakangua kazi zao za shule. Naona wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho, hili ya subuhi isiwe na haraka jioni ni wakati wa kupumuzika na familia.

Nina programu nyingi sana kwe nyesimu yangu. Je, nina zitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizi tumii. Zinachukua na fasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku ina nisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinanifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadha ni zaaina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, talipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi ha raka zaidi bila kuchelewa.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

Nyumba inahitaji kusafishwa leo, vumbi limejaa kila mahali, nitaanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri, vyombo vya kuchomea vikozi vinahitaji kunawishwa, sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Ninahitaji kusafisha bafuni pia liwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki. Nifanye kazi nikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vya nyumba safi inatoa amani ya moyo. Ninafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kupumuzika.

Nichukue basi au pikipiki leo. Basi ni salama lakini nitachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi itanisumbua. Nadhani leo nitajukua mbasi. Sina haraka sana. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi itanisumbua. Ninafuu. Nitakaa kwenye dirisha. Niangalia mitatu na popita. Tapenda kuwana watu na shunguli zao za asubui. Kila mutu ya naadithi yake. Stasheni ya mbasi kwa mbali kidogo na nyumba. Kitatembea na kika kumi. Ni mazoesi mazuri kwa mwili. Ni kifika kazi mapema. Ni takunjua kambla ya kuanza kazi.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Jirani yangu alinitembelea jana. Tulizungumuza mambo mengi yeye ni mtu muzuri sana. Tunasaidiana kila wakati alikopa chumvi kidogo. Nilikupa mbila tatizo. Majirani wazuri ni kama familia. Mwenzi uliopita mimi nilimukopa shukari. Alinipa bila maswali tunaangalia watoto wa kila mmoja wanapo ondoka. Hii ni jamii ya kweli tunahusia, tunahusiana vizuri. Labda nitampikia chakula kidogo. Nimupelekee kesho, yeye alinipikia wiki iliyopita nilipokuwa mgonjwa, lazima turudishiane wema, majirani wema ni baraka ya mungu, lazima tuwaheshimu.